Wazo nzuri ya siku ya leo ni nimechukua dakika kumi kutafakari na kuandika jambo ndogo ndogo ili iniboreshe na Iwe tabia ya kazi na pia mahusiano Kwa mfano nimetumia ujumbe wa shukrani mtu mmoja kupanga kazi zangu tatu muhimu za leo kujifunza kitu kipya kwa dakika chache hatua ndogo zikifanywa kila siku huleta mabadiliko makubwa badaye.

Ndio mfumo wa alama za vidole ni mzuri kwa sababu ni waharaka kuliko pin ni salama zaidi kila mtu ana alama zake na pia ni raisi kutumia kila siku hata hivyo nivyema kuchanganya na njia nyingine kama pin hasa kwa usalamu wa ziada.

Tukio muhimu kwangu kwa mana ya kazi yangu ni kila mara na hapa weza kumsaidia mtu kuelewa jambo, kutatua tatizo na pia kufanya uamuzi mzuri. Hapo ndipo napo timiza kusudi langu. Pia ni kuhitimu masomo, kupata kazi ya kwanza, kupitia changamoto kubwa na kushinda, kuanzisha familia na miradi muhimu, kubadilisha kiakili na pia kiroho bada kutukio flani.

Kwanza kabisa nikua mkarimu na mkweli unapukutana na watu Kusikileza zaidi kuliko kuzungumza kushiriki shuguli za pamoja kama vile mchezo kazi na pia masomo Kuonyeshe shima na kuvutiwa na mawaza ya wengine kudumuisha mawasiliano hata kama ujumbe mfuku ya salamu urafiki hauji kulazimisha Uwanza taratibu kwa mazungumza ya kawaida na kuaminiana.

Twatumia taarifa nyeti kama namba ya kitambulisho kuepuka wifi za uma bila ulinzi kusasisha programu na unaotufaa mara kwa mara kurekebisha mpangilio ya faragha mwenye mtandaoni ya kijamii kuwa makini na viungo na barua pepe za utapeli kuwasha uthibitishaji wa hatua mbili.

Napenda suruali kwa sababu ni rahisi, inafaa shughuli nyingi na inanipa uhuru wa kutembea na pia kufanya kazi. Lakini sketi pia ni nzuri haswa kwenye hafla na pia wakati wa kutaka mwonekano wa nadhaifu na wa kipeke. Kwa kifupi yote ni mazuri inategemea tukio, hali ya hewa na ladha ya mtu.

Napenda kunywa chai zaidi kwa sababu ni laini inanituliza ninafaa kunywa asubuhi au pia jioni. Bila kunifanya nijisikie kuchangamka kupita kiasi. Kahawa ni nzuri pia hasa kwa watu wanaohitaji nguvu ya haraka. Endelee kufanya kazi na dhaifu wakiendelea.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu, makala na pia maelezo mafupi kuuliza maswali na kujadili na wengine, kujifunza kwa vitendo, kujaribu mwenyewe kusikiliza na pia kutazama video na mafunzo, kugawa jambo kubwa katika vipande vidogo vidogo ili kuelewa zaidi Napenda zaidi kujifunza taratibu lakini kwa uthabiti kuliko haraka bila kuelewa.

Napenda sana na kusoma vitabu vya maarifa na kujijenga Vinanisaidia kuboresha mawazo na tabia Ukiangalia pia teknolojia na sayansi kuelewa dunia inavyo badilika vitabu vya falsafa na kunifanya nitafakari kwa kina historia na wasifu ujifunza kutoka kwa maisha watu wengine Napenda vitabu vinavyo nifanya nifikirie, nijifunze na pia nijione tofauti baada kuvumilia.

Ndiyo nimewai kupanda ndege na pia ndege niuzoefu wa kusisimua. Unaona dunia kutoka juu kwa mitazamo tofauti na pia ni haraka ukilinganisha na usafiri wa ardhi Kuna hisia ya mchanganyiko wa msisimuko na utulivu. Mars ya kwanza kwa hatu wengine huwa ya kumbu kumbu saana.

Natumia WhatsApp, Telegram kwa ujumbe wa mahasiliano na Instagram na Twitter kwa mitandao ya kijamii Kwa habari na elimu natumia Google na Wikipedia na kazi za kupanga ratiba natumia kalenda na pia email na tukiangalia katika Bururdani natumia Spotify na YouTube na mtu wa wastani upata kuwa programi wa mahasiliano ndio ya kutumia zaidi kila siku.

Napenda juisi ya chungwa, inatoa nguvu na vitamini C, pia ni laini na tamu na ukiangalia katika embe ni tamu sana na enye harufu zuri ni laini kidogo chachu na freshi, kwa binadamu mwengine, juisi ni chaguo kupendeza kwa sababu ni fresh, yenye afya na inafraisha ladha.

Kujenga mahusiano na wafanyakazi kazini ni kuwa mkweli na mkarimu ili kuonyesha heshima na msaada kwa wenzako. Kushukuru na kutoa pongezi hata kama mambo madogo. Kuhudhuria shughuli za kijamii, mikutano, midogo, chakula cha pamoja na pia team building Kushirikana kwenye miradi kufanya kazi kwa pamoja inajenga uaminifu. Hatua hizi huunda mazingatio mazuri uaminifu na mawasiliano mazuri kazini.

Napenda somo la sayansi ambalo linachanganya maelezo ya dunia halisi na ubunifu wa kufikiria kama vile fizikia kuelewa jinsi vitu vinavyosongea nguvu na nishati Biolojia maisha, mwili wa binadamu, mimmea na wanyama Astronomia ni kuangalia nyota, sayari na ulimwengu mkubwa.

Upepo wa asili unapendeza kwa sababu ni wa bure Una kuhisi uhuru na unaleta harufu ya nje AC almaarufu air conditioning ni nzuri wakati joto ni kali au pia kama unataka hali dhabiti ya baridi ndani ya chumba Kwa watu wengine ni mchanganyiko wa wote upepo nje na AC wakati ya ndani.

Ndiyo natumia mtandao ya kijamii kwa kuwasiliana na marafiki na familia, kupata habari na elimu, burudani kuangalia kama video, picha, memes, kushiriki mawazo la kazi Kwa binadamu wengine mitandao kama whatsapp, instagram, facebook, tiktok na pia x kutumika kila siku.

Wi-Fi ni rahisi na haraka. Hasa kwa kupakua, kuangalia video na kufanya kazi mtandaoni. Bila kutumia data ya simu, pia inasaidia kuokoa gharama za data. Na tukiangalia katika data ya simu, inafaa pale Wi-Fi haipo ama pia uko safarini. Watu wengine wanachanganya yote, iwe Wi-Fi iko ndani ya nyumba na kazini na data, nje.

Napendelea GPS zaidi ya ramani na ya karatasi kwa sababu inatoa maelekezo ya wakati alisi na mabadiliko ya trafiki. Rahisi kutufuata bila kujua mtaa wote kabla. Inaonyesha njia ama mbadala haraka. Inapunguza hatari ya kupotea. Lakini ramani ya karatasi pia ni nzuri pale. Unataka kujua eneo kwa jumla na pia kufanya mazoezi ya akili.

Kushiriki katika jamii kunaweza kufanywa kwa namna hii kuheshimu sheria na maadili ya jamii kushiriki mawazo na solution kwenye mjadala ya mwendeleo Kujitulea kwenye kanisa, msikiti, shule ama pia mashirika ya kijamii na pia kushiriki kazi za kijamii kama usafi wa mazingira na kusaidia jirani pale wanapohitaji kushiriki katika jamii, hujenga umoja.

Hivi ndivyo naeka neno siri langu, kwanza ni kutumia neno siri refu liwe na angalau herufi 12 hadi 16 au pia zaidi. Na pia ni kuchanganya aina za herufi, herufi ndogo, herufi kubwa, nambari, alama za maalumu. Tatu ni kuepuka taarifa binafsi, usitumie nisiezi tumia jina langu, tarehe la kuzaliwa.

La hasha, siishi mahali nilipozaliwa, kwamba nilizaliwa kijijini lakini badaye nilihamia mjini kwa sababu ya masomo na kazi Ilikuwa ngumu mwanzoni kuzoea mazingira mapya, kelele, watu wengi na maisha ya haraka But pole pole nilizoea kijijini bado nahisi ni nyumbani kwa sababu ya familia na kumbukumbu za utotoni.

Nafanya mambo kadhaa kuweka afya yangu nzuri kwanza ninakula kwa kiasi na kwa mchanganyiko Tukiangalia katika mboga, matunda, protini nakwepa sana vyakula vya mafuta mingi ila kila siku Nafanya mazoezi mara kwa mara, ninakunywa maji ya kutosha, ninapata usingizi wa kutosha pia Ninajaribu kupunguza msongo wa mawazo, ninachunguza afya yangu mara kwa mara.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu. Mtu akiwa mkweli na anaaminika hata kama ana makosa ni raisi kulewana na kujenga uhusiano mzuri. Pia napenda watu walio na heshima. Wanajua kusikiliza wengine bila kudharao mawazo yao. Unyenyekevu na huruma pia hunivutia. Mtu anayejali hisia za wengine na yuko tayari kusaidia bila kutarajia kitu maramoja. Kwa kifupi, napenda watu wanofanya ujisikie salama, kuheshimiwa na kuthaminiwa unapokuwa nao.

Kazi ninajaribu kuanza kutambua udhaifu wangu bila kujilaumu. Nikishajua eneo gani ninachangamoto nafanya najifunza na kujiendeleza nakubali maoni kwa kutoka kwa wenzangu. Ninapanga kazi yangu vizuri hasa pale ninapojua kuna mambo. Hainichukui muda mrefu kufanya. Ninajipa muda najua hakuna mtu mkamilifu na kuboresha ni mchakato.

Napendelea mwanga wa kati, unanifanya nijisikie huru na mtulivu. Asa nikiwa nafanya kazi na pia kusoma, mwanga mkali sana unichosha macho na wakati mwingine hunipa maumivu ya kichwa. Asa nikikaa kwa muda mrefu. Mwanga wa kati pia unisaidia kuzingatia uzuri bila kuhisi usingizi au kuchoka haraka.

Napenda kusimamia lakini kwa mtazamo ushirikiano si wa kuamrisha Napata kuridhika nikisaidia wengine kupanga kazi kuwapa maelekeo na kunu kuona timu yangu inafanikiwa pamoja Hata hivo kusimamiwa pia si shida kwangu Asa kwama asiyesimamia ni mtu anajisikiliza Anayetoa maoni ya kujenga na kuaminiana kufanya kazi yangu Hapo najifunza na kukua zaidi.